Wakati wa jua kali kwangu mimi ni fulsa, ni fulsa sana kwa sababu wakati wa jua kali watu wengi huwa wanakuwa na ukame, wa huduma nyingi sana. Wa juakali ni wakati wa biashara, kwa watu wabunifu wanaweza kubuni biashara nyingi. Wakati wa jua kali watu wanakuwa wanahitaji vitu vingi umeona bwana. Kwa hiyo wakati wa jua kali kwangu ninavyoutumia, na vitu ambavyo napenda kuvifanya huwanapenda sana kufikiria vitu ambavyo naweza kuwa kama mahitaji kwa watu, lakini kibiashara sana sana, ni vitu ambavyo napenda kuvifanya. Kwa nyakati za jua kali, ni nyakati ambazo kwangu mimi, huwa nazitumia sana kwenye kupambana.

Jioni kwangu mara nyingi ndo muda ambao mwili wangu unakuwa unanguvu na akili yangu huwa inaweza kufikiria upya. Inapofika tu jioni. Hivyo jioni mara nyingi huwa napenda kuhiona nje kwa sababu mambo yangu mengi huwa nayafanya ni kiwa ndani. Kazi zangu nyingi nafanya ni kiwa ndani. Kwa jioni napenda mandhari ya nje yana voonekana. Lakini pia jioni huwa napenda sana kama na itaji kula vitu fulani. Basi jioni ndo mda ambao mikwangu uwaga naisi vizuri sana kama nikiwa na kula vitu ambavyo na vipenda jioni ni wakati ambao kwangu nakuaga huru zaidi kulingana na mtindo wa maisha yangu jinsi ambavyo ni mezoea kuishi kitu kingine jioni yes ndio napenda kusherehekea mambo mengi na huwa nakutana na watu wangu wengi na kuzungumza nao jioni kwa utaratibu wangu wa jioni ni utaratibu ambao una nifanyaga kuwa huru kuliko majira mengine.

Mchezaji wa michezo na mpenda mchezaji ambaye anacheza kwenye mpira wa miguu, kwenye timu ambayo mii na ipenda ya Tanzania, Dar es Slam, Young Africa na pale na mpenda sana goalkeeper. Anaitwa Didjiara ni golikipa mzuri sana ambaye mimi huwanafurahi sana vile ambayo anakuwa makini katika kwa kuhakikisha analinda langolake watu wa wasishambulie kwa sababu ni timu ambayo ina wachezaji wazuri hivyo Didjiara ni golikipa ambaye na mkubali sana na napenda vile ambavyo anafanya kazi vizuri. Japo wapo wengi ambao wanafanya vizuri ila yeye ndo mtu ambaye nimetokewa kumfuatilia sana na napenda kile anachokifanya.

Sera ya kampuni ambayo kwangu mimi naiona kuwa ni muhimu ni ile sera inayosema kwamba hili unufaike kikampuni lazima uwajibike kikampuni ni sera ambayo mimi naipenda sana na napenda kuizingatia kwa sababu kampuni hili iweze kumlipa mtendaji wake lazima mtendaji afanye kazi kwa sera ya kampuni ambayo mimi naipenda ni sera ambayo ili unufaike lazima ufanya kazi ili upate labda wateja kikampuni basi lazima uwatafute yani kiufupi kwamba ili upate lazima utafute kampuni ni kivuli tu ambacho mtu anapata nafasi ya kukutana na wengine ni kivuli ambacho kimethibitishwa na kusajiriwa kisheria kwahiyo sera ya kampuni ambayo naipenda ni hiyo kwamba ili upate lazima uwajibike kampuni inakupa nafasi ya wewe kuonyesha uwezo wako wa kufanya kazi au kutafuta miundombinu ya kazi hivyo.

Nirahisi. Kufanya kazi kwa kushirikiana na wengine nirahisi kwasababu hata mtindo wangu wa ufanyajikazi unategemea watu wengine kushirikiana. Kwa mfano, mimi nazalisha vitu fulani. Lakini katika kuzalisha vile vitu, vile vitu ili viwe faida kwangu vinahitaji kawafikia watu. Kwa ushirikiano wangu wa kwanza ni kuhakikisha nawasongeza watu karibu ili kuona kile ambacho mimi nakizalisha na wao wawe wa asisi wa kwanza ambao wanaweza wakaungana kwa kile niinachokizalisha. Iwe ni kwenye kukitumia au kushirikiana kwenye kukiandaa. Kwa mimi ni mzalishaji wa vitu tofauti tofauti ambavyo ni muhimu kwenye jamii ni muhimu kwenye vizazi au tasinia ya vitu fulani. Kwa ushirikiano ni jambo la msingi kwangu hivyo. Natumia mfumo wa kushirikisha wengine ilikupata kitu ambacho nibora na kitu timilifu ni hivyo.

Mchele ambao umetengenezwa maabala kwa kutumia plastiki. Ni chakula cha kigeni ambacho kwenye jamii yetu sisi hakuna teknolojia ambayo inaweza kutengeneza vitu kama hivo. Lakini ugenini hivo vitu vilianza na nishawahi kujaribu kula chakula hiko. Na sikuwa najua ila ni vile tu kilipikwa, nilikula, niliona kabisa nasikia ladha tofauti. Nimeona bwana akili pia naona kabisa kila nikila kuna utofauti. Lakini nilipouliza nikapewa majibu kwamba mchele huu ni wa kigeni. Kwa hata namna ambavyo ulipikwa ulipikwa katika mfumo ambao mimi sijazoea kuona imepikwa hivo. Mbali na hapo sikumbuki vizuri. Nadhani nimekula vyakula vingi vya kigeni vya maabara lakini kama sehemu ya vitu vidogo vidogo. Sina kumbu kumbu nzuri lakini huo mchele nakumbuka. Nakumbuka kwa sababu mimi nimeshazoea kula vitu ambavyo vinapatikana kwenye jamii yetu vinaandaliwa katika mfumo wa jamii yetu kwa hivo ni vitu vigeni ambavyo nimeshawahi kuvitumia, mchele wa mabara.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya na mara nyingi huwa nafanya utafiti kwenye kila teknolojia ambayo inakuwa imeanzishwa na huwa nanaangalia faida zake. Kwasababu kila kinachoanzishwa kinakuwa kina sababu, mwana kinakua kina mipango, iwe mizuri au mibaya kuwa napoingia nafanya utafiti naangalia ni faida ipi na inaweza kuwa na na madhara gani naangalia. Kama madhara ni makubwa zaidi, basi siwezi kutumia teknolojia hiyo nikiona kuna faida Kwangu mimi au kwa jamii nyingine, basi naweza nikatumia teknolojia hiyo. Lakini sanasana napenda kutumia teknolojia ambazo faida zake zimelenga jamii, faida zake zimelenga ah tamaduni za jamii ful za jamii ku na mipaka yake Hivyo lakini, huwa sijiusishi na teknolojia ambazo zinaweza kuharibu jamii hivo yaani.

Huwa na wajibika pale ambako panapokuwa pa mekuwa ndo changamoto ya kuvunjika mioyo huwa naanza kuwajibika napo Ikiwa wote tupo katika wakati mgumu, hali mgumu ya kuvunjika moyo eidha katika utendajiwa kitu fulani kikaja kika haribika huwa ni natabia ya kurudia au kuwanza tena upya lile jambo ambalo huwatu nalifanya Kisha kukwambia kwa mba kila kitu kina changamoto Mnaweza mkaanza vitu vizuri lakini baadaye changamoto nisehemuya maisha na nisehemu ya kila mpango ambao mwanadamu au watu wanapanga aukiumbe chochote inapitia changamoto na changamoto zipo kutufunza na changamoto inapokukumba ndipo unapata elimu ya kwamba Kila kitu kina changamoto na nivyema na unaweza kuwafunza hata wengine Ukiikwepa changamoto ukakata tamaa basi hata uzao vizazi na watoto wadogo watakao kuja Hauta kuwa nanamna ya kuwafunza kwa mba kuna changamoto wana zopaswa kuzikabili, kuzivumilia na kuanza pale walipoanguka kuanza upya Kwahiyohuwa tumia mifano kama hiyo kuwatia moyo wenzangu.

Ndiyo, kulima nimewai sana, na ni sehemu yangu ya maisha, hasa katika ukuwaji kipindi ambacho unaishi na familia, enzi ambazo nilikuwa mdogo sana, nime lima sana, nime panda, nimefanya vitu vingi kwenye kilimo, mwana bwana kwa sababu ilikuwa ni asili ya maisha yetu, kabla ya kufika hapa ambako tiyari teknolojia imekua, mashamba yameamia kwenye teknolojia, ni kama kilimo, lakini kilimo nimefanya, na ni kitu ambacho kimenifanya kuwa imara sana, kujua namna ya kuzingatia na kuwa na misimamu na kutumia nguvu na jitihada kuwakikisha naanza kitu na kukimaliza Kwa sababu kilimo lazima uwanze mbaka umalizi ya upande, upalilie, mbaka uvune Lazima uwanze kwenye hatua ya kwanza mbaka hatua ya mwisho Kwa kilimo kimenifundishi hata kwenye mambo mengine kwanza hatua ya kwanza Mbaka kuifikia tamati na kupata mavuno.

Kitu ambacho nashiriki katika jamii yangu sana sana ni kutoa mawazo ya msingi. Hasa mawazo hayo mara nyingi huwa napenda kuyaelekeza kwa watu wenye nguvu ya utendaji kwa nyakati hizo. Kwa sababu kila nyakati inakuwa ina watu ambao wao ndo wako mbele wana nguvu ya kuongoza, kuzungumza, kuamua. Na mimi katika upande wangu napoona nyakati kama hizo basi huwa napenda kushiriki. Sana sana kwenye kuyatoa mawazo ya msingi yawe yamepokelewa, hayajapokelewa Sijawai kukata tamaa wala kuacha kutoa mawazo mazuli Kwa sababu ya faida ya kijamii.

Mahali ambako niliwahi kusafiri pazuri ni kwenye mikoa ya ndani ya nchi yangu, mikoa kadha wa kadha kwa mfano, mkoa wa mbea, uliopo hapa nchini Tanzania. Na uzuri wa vitu ambavyo mimi na vitazama sana vitu ambavyo kwangu mii vinanivutia ni mazingira. Napenda mazingira ya asili, mazingira ya siyo ingiliwa na teknolojia au kitu chochote. Mazingira ambayo yanaonekana kama yalivyoumbwa.

Swala la kushugulikia muda kazini huwa nashugulikia kwa mimi muda wangu sana sana huwa nauangalia kwenye vitu ambavyo nafanya. Na huwa napanga utaratibu juu ya muda namna ya kuanza mpaka kumaliza. Na hii inasababishwa na mtiririko au orodha ya vitu vingi ambavyo navisimamia au kuvifanya kwa siku. Kwa hiyo kama nina kazi ambayo nitaipangilia kwamba nitaifanya masaa matatu basi nitaifanya masaa matatu, na yakifika masaa matatu kama sijamaliza, nitasitisha na kuanza kitu kingine. Halafu baada ya hapo, unapofika labda usiku kazini, nitapanga tena labda masaa mawili au limoja na nusu kumaliza kitu ambacho kiliishia njiani kwenye ratiba ya masaa matatu. Na kama kuna kitu kingine kitaishia pia njiani, basi usiku una masaa kumi na mbili ambayo yanaweza kunitosha kabisa kukamilisha viporo ambavyo nakuwa nimevitengea muda mfupi mfupi kulingana na kuhitimisha.

Kujihisi kuhusiana na wasilisho inategemea na wasilisho lenyewe Sikila wasilisho linaweza kunifikirisha ila wasilisho lina pokuwa lime wasilishwa na kufika vizuri ama kupokelewa vizuri kwangu nifuraha Nadhani kila mtu anaweza kufurahia kitu ambacho anakuwa amekiwasilisha kina pokuwa na majibu ambayo ya naenda na kabisa na vile ambavyo yeye alikuwa anataka napokuwa na wasilisha kitu kwangu kikipokelewa kwa namna ambavyo mimi nilitamani iwe huwanafurahi sana na jihisi mwenye furaha Lakini kama ikiwa tofauti naweza kujihisi mwenye furaha lakini nikaichukulia kama sehemu ya changamoto kwenye mawasilisho huenda naweza kuhudhunika kulingana na niliicho wasilisha labda kilikuwa kina umuhimu na kilikuwa kina malengo makubwa kiasigani.

Kitu ambacho nafanya kushirikiana na timu, cha kwanza kabisa hua najiakikisha kwenye swala la kuwamini mawazo yangu na kuwa mtulivu, kuwa msikivu kwenye kila hoja ambayo mtu anaweza kuitoa linapokuja swala la kushilikiana na timu. Huwa nakua mwepesi sana kuelewa juu ya mawazo ya mtu na huwa najalibu kuwa na mipaka katika namna ya kushauri Kwa sababu unaweza ukashauli kitu ambacho hujaitazama faida yake Umeitazama hasara tu na unaweza ukashauli kitu ambacho umetazama hasara yake Umetazama nini faida yake na huja itazama hasara Kwa huwaga nakua makini sana katika kushilikiana na timu hasa kwenye ushauli na hata kwenye utendaji huwa napenda kukaa kwenye nafasi yangu na kuakikisha siwaangushi wengine Yani huwa nasimama vizuli kwenye nafasi yangu ili nafasi yangu iwe nafasi ambayo imeweza kuwa nguzo imara na hata zingine zitapokuwa zimekuwa nguzo imara au kulegea Basi huwa naakikisha inakuwa muhimili mzuli sana.

Ndio, napenda sana kunywa maziwa kwa sababu naelewa faida za maziwa. Maziwa inaimarisha kwenye kusafisha kitu kama figo, maziwa inaimarisha kufanya kuwa na nguvu kubwa mwilini. Lakini maziwa yanatengeneza mzunguko mzuri sana wa damu ukiyanywa kwa wastani mzuri maziwa ambayo ni salama na halisi. Yanaweza kukufanya kuwa na nguvu kubwa, yanaweza kutibu magonjwa mengi ndani ya mwili kwa sababu maziwa asili yake yana huwa yana dawa. Na huwa yanauwa sumu ambazo huwa zinaingia ndani ya mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo huwa napenda kunywa maziwa kwa kuzitazama zaidi faida, lakini hata hivyo pia napenda ladha yake.

Kusubiti kwenye mstari, inategemea. Naweza kujihisi vizuri kama sehemu ya kanuni ya kusubiri kwenye mstari. Naweza kujihisi vibaya kusubiri kwenye mstari kama itakuwa sifahamu kuhusiana na suala la kusubiri kwenye mstari. Yaani kwa maana ya kwamba, nahitaji kitu alafu sijui kwamba kuna utaratibu wa kusubiri kwenye mstari. Napokuwa nakutana na utaratibu huo basi nafikiri matamanio yangu lazima yatadharotika kwa namna fulani Lakini kwa sababu tiari nimekua na ni mtu mzima kila kitu kinaenda kisheria na utaratibu Nitasubiri na nitatii kwa sababu ni sheria ila nafurahia kusubiri kwenye mstari Endapo kama nikijua kwamba hichi nachokifanya au wakati huu napaswa kusubiri kwenye mstari Nikisha jua mapema hamna shida Hamna shida kabisa. Ila ikiwa ni kitu ambacho kimekuja tu bila mimi kujua inaweza ikanidhorotisha kidogo Lakini pia kama ni sehemu ya kanuni na utaratibu Hamna tatizo.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video, lakini mara nyingi huwa napenda kucheza michezo ya inayofundisha. Michezo ambayo ha sio hatari kwa jamii, si hatarishi, wala haitengenezi maadili mabaya kwa vizazi watoto na hata watu wazima. Napenda kucheza michezo ambayo ni burudani na inaweza kuwa furaha kwa watu wengine, Lakini naweza kuwa na faida ya kujipatia sifa Lakini na utashi, kujiongezea nguvu na maono chanya zaidi Napenda michezo ya video kwa sababu video inakupa nafasi ya watu kuona kile unachokifanya kuona namna ambavyo unaratibu mambo yako mpango mbaka kupata maudhui ya kitu ambacho wewe Umekicheza, hivyo napenda michezo ya video.